Ndiyo, napenda kukimbia ingawa siki la siku. Kukimbia hunisaidia kukaa fit na kupunguza stress baada ya siku ndefu. Mara nyingi mimi hukimbia asubuhi au jioni kidogo wakati hali ya hewa iko sawa. Pia hunipa muda wa kufikiria na kujitenga na kelele za kila siku.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hujaribu kupunguza shughuli na kurelax kidogo. Mara nyingi huwacha kutumia simu mapema nikae kimya na au nisikize muziki laini pia huangalia ratiba kesho ili nijipange vizuri.

Ndiyo, napenda kula samaki saa wakipikwa vizuri, samaki ni chakula healthy sana na kinaladha nzuri, saikiwa fresh. Napenda sana samaki wa kukaangwa au wakupikwa kwa mchuzi, ukiliwa na ugali au wali. Pia, najua samaki wanafaida nyingi kwa hafia kama na proteins na mafta mazuri.

Napenda kusherehekea siku yangu wa kuzaliwa na kukuenda nje na marafiki wangu wa karibu. Pia na baadhi ya familia. Keki ambayo naipenda sana ni keki ya vanila na chakula ambacho hatukuli kila siku, ambacho hatupiki nyumbani kama pizza na pia mivinyo kadhaa.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini kwanza jambo la kwanza mimi huidentify my area of weakness ala za kuboresha. Kisha huwa najaribu kujifunza zaidi, kuask for feedback au kushirikiana na wenzangu wenye experience zaidi. Pia huweka goals ndogo ndogo hili niweze kuimprove step by step.

Ndiyo, mimi napenda kupika sana, napenda kupika vyakula aina tofauti tofauti na pia vya masaa tofauti. Naeza pika breakfast, lunch na sana sana supper kwa sababu ya zile stew za nyama kama vile kuku, nyama ya ng'ombe na pia samaki.

Mimi hupendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Naonanga kusoma ikiwa inanipa. Naeza soma vitu vingi kwa pamoja nikikompea na kuandika ingawa pia si ati siandiki, nikiweza wakati ambao unataka kujiekspresi vizuri na nimekosa maneno na apenda kuandika.

Mimi hupendelea zaidi kunyoa, hiyo nonanga huwa inanisevere a lot of time kwa sababu muda mwingi watu ambao huvaa ndevu huchukua masaa mingi sana kuchana, kuiosha, kupaka mafuta, lakini nikinyoa nahitaji tu kupiga maji kwa uso na kusonga.

Mimi hutumia wifi. Data mimi utumia ambapo siko kwa nyumba. Napenda wifi kwa sababu unailipa na subscription mara moja kwa mwezi kisha unaeze utumia jinsi utakavyo wakati wowote ule. Lakini data naonanga ikiwa more expensive na nayo huisha haraka sana bila kufanya kazi vizuri.

Mafunzo makubwa ambayo ningependa kupata kazini ni kukuza, teamwork. Mashani mwangu nimeishi kufanya vitu peke yangu kwa hivyo ningependa kujifunza zaidi kushirikiana na wengine. Pia ningependa kuperfect my skills, ndiyo ninaposonga katika hatua ingine, niwe an expert.

Naam ni mewahi kusafiri kwa helicopter lakini si ndege yenyewe. Ni naexperience mzuri ya helicopter ambayo siku moja tulikua tunaenda na familia katika hoteli ingine. Mzazi akasema tutumie helicopter twende tukule lunch kisha turudi nyumbani.

Napenda chai kuliko kahawa nahisi kwamba chai hunipa nguvu zaidi ukilinganisha na kahawa. Ingawa saa zingine nakunywa kahawa especially ninapofanya kazi usiku ili nisipate usingizi. Lakini kila siku siwezi maliza siku kama sijakunywa chai lakini naeza maliza siku kama sijakunywa kahawa.